Baada ya mchana kuisha, napenda kupumzika kidogo jioni kwa kusikiliza mziki au kuangalia kitu kifupi. Kabla ya kulala, hujitayarisha kwa kusikiliza kesho na kujituliza jioni hunipa utulivu kabla ya kulala.

Kila siku hutumia usafiri wa uma kuenda na kurudi hasa basi au matatu kwa sababu ninafuu na kufika maeneo mengi. Nikitoka karibu hupenda kutembea kwa miguu ili nipate hewa safi na kunyosha mwili. Wakati mwingine nikiwa na haraka au nikiwa nimechoka hutumia pikipiki kwa kuwa ni haraka zaidi.

Napanga kazi zangu mapema na kuzingatia zile muhimu kwanza. Nikikuwa karibu na muda wa mwisho, hujikita zaidi, kuondoa kengele za masongo na kuhakikisha kazi inakamilika. Pia napenda kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili nipate kumaliza kwa urahisi na kwa wakati.

Napoanza kazi kwanza napanga ajenda ya siku na kuangalia kazi muhimu za kumaliza kwanza. Kisha huanza na kazi rahisi au zile zinazohitajika umakini zaidi. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo mzuri na kuhakikisha niendelee vizuri bila kuchanganikiwa.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika kidogo na kula chakula cha mchana. Mara nyingine hufanya mazungumzo na wenzangu au kutembea kidogo nje ya ofisi. Hii husaidia kurecharge akili na mwili ili niwe na nguvu za kuendelea na kazi kwa ufanisi baada ya mapumziko.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya usimamizi wa miradi na mawasiliano ya timu. Nimejifunza kupanga kazi vizuri, kushirikisha wenzangu na kushugulikia changamoto kwa utaratibu. Mafunzo haya ya menisaidia kuongeza ufanisi kazini na kufanya kazi kwa urahisi zaidi na bila mgawanyiko.

Napenda kusasisha vifaa vyangu mara kwa mara, hasa programu na mifumo wa simu au kompyuta, kwa kawaida hufanya kila mwezi au mara inapoonyesha sasisho. Hii huwa inahakikisha vifaa vinafanya kazi vizuri vinausalama na pia kusaidia kupata vipengele vipya vinavyorahisisha kazi zangu kila siku.

Ndiyo, napenda kupanda milima sana. Napenda changamoto ya kupanda kilele na kuona mandhari ya kupendeza kutoka juu. Kupanda milima hunisaidia kuwa na nguvu za mwili na akili. Pia kunipa hisia ya mafanikio baada kufika kileleni. Ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia asili.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni hasa kabla kununua kitu au kujaribu huduma mpya. Maoni hunisaidia kuelewa uzoefu wa watu wengine, kujua faida na changamoto na kufanya uamuzi ulio bora zaidi. Wakati mwingine pia ufrahisha kuona mitazamo tofauti ya watu.

Changamoto ninayo kutana nayo kazini ni kushugulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja na mara nyingine ukosefu wa mawasiliano kati ya timu. Hii inahitaji kupanga vizuri mda na kuwasiliana kwa uwazi. Pia mara nyingine ni changamoto ya kukabiliana na mabadiliko ya ghafla kwenye miradi. Lakini hii inafundisha kuwa flexible na kuboresha ujuzi wangu kwa kupanga kazi.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na hutoa mda wa kuchagua bidhaa bora. Mara nyingi ninaangalia maoni ya watu wengine kabla ya kununua. Pia, kununua mtandaoni kuna rahisisha kulinganisha bei na kupata ofa nzuri bila kuondoka nyumbani.

Napenda kufanya kazi na wengine, hasa pale ambapo kuna shirikiana mawazo na kugawana majukumu. Inasaidia kupata mtazamo tofauti na kumaliza kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivo, pia nathamini kufanya kazi pekeangu wakati nahitaji umakini na kina au kupanga mambo yangu vizuri.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kupanga miradi na kushugulikia changamoto muhimu. Napenda kuona mpangilio ukienda sawa matokeo ya napowezekana na wenzangu wakifurahia kazi iliofanyika vizuri. Jukumu hili hunisaidia kujifunza zaidi, kuongeza ujuzi wangu na kunipa furaha kubwa kazini.

Napendelea vyatu vya starehe na rahisi kama sneakers au vyatu vya ngozi vya kashol. Napenda viwe rahisi kuvaa kwa muda mrefu na vinavyofaa kwa kazi au kutembea inje. Pia napenda vyatu vinavyoweza kuendana na nguo mbali mbali. Ili niwe na starehe na mutindo mzuri kila siku.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Apple. Napenda kwa sababu bidhaa zao hua na ubora wa juu. Zenye usalamu mzuri na zinarahihisha maisha kila siku. Pia bidhaa zao hua na muundo mzuri na hudumu muda mrefu. Nimejifunza pia namna wanavyoboresha bidhaa zao mara kwa mara bila kuacha wateja nyuma.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa kwenye kivuli, kunywa maji safi au kinywaji baridi na kusoma kitabu au kusikiliza mziki. Pia napenda kuenda kwenye bwawa la kuogelea au kuogelea baharini ili kupunguza joto. Hii husaidia kupumzika, kufrahia siku na kushikilia mshati bila kuchoka.

Zoezi nzuri nililojenga ni kukimbia kila asubuhi kwa takribani mita kilomita mbili hadi tatu. Hii inasaidia kuanza siku nikiwa na nguvu kuongeza stamina na kuboresha afya yangu ya moyo. Pia kunifanya nijisikie mzima kisaikolojia kwani baada ya kukimbia uhisi utulivu na furaha.

Ndio, napenda yoga kwa sababu hunisaidia kupumzika na kudhibiti stresi, inaboresha mkao, nguvu za misuli na hunifanya nijisikie mtulivu. Napenda pia yoga asubuhi au jioni kwani hunisaidia kuanza siku na kumaliza siku kwa hisia nzuri.

Nyama naipenda zaidi ni kuku. Napenda kwa sababu ni rahisi kuandaa na ina ladha nzuri. Mara nyingi hupikwa kwa njia tofauti. Kama kukaangwa au kuokwa. Na kila njia hutoa ladha ya kipekee. Pia hunisaidia kupata protini na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni ya siku kuu ya krismasi. Napenda kwa sababu ni wakati wa kushirikiana na familia na marafiki, kula chakula kizuri na kubadilishana zawadi. Hali ya furaha na mshangao inafanya siku hiyo kuwa ya kipekee na kila nikikumbuka hunifanya nihisi warmth na mshikamano wa kifamilia.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kucheka pamoja, kula chakula cha pamoja, au kuenda kwenye piknik. Pia tunapenda kuangalia filamu pamoja au kucheza michezo ya mezani. Shughuli hizo hunisaidia kuimarisha uhusiano kufurahia muda pamoja na kuunda kumbu kumbu nzuri zinazobaki kwa muda mrefu.

Napenda kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti la karatasi. Ni rahisi kupata habari mpya kila wakati kuangalia mitazamo tofauti na kujifunza kuhusu matukio ya ndani na kimataifa. Pia hufurahisha kuona maoni ya watu wengine na kusaidia kuboresha uwelewa wangu kwa dunia.

Napenda kula inje ya nyumbani kwenye migahawa au kafee tulivu. Napenda mazingira yenye mwanga mzuri na tulivu. Kwani hunifanya nifurahi zaidi wakati wa kula pia mara nyingine ni fursa ya kushirikiana na marafiki au familia na kufurahia chakula pamoja kwa njia ya kipekee.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana mara nyingine. Nilifurahia mda wa utotoni, kucheza michezo na kuwa na uhuru wa kucheka na rafiki bila shinikizo. Kurudi ujana ni kungenipa nafasi ya kufurahia tena fursa hizo, kujifunza kutokana na makosa ya awali na kuunda kumbukumbu mpya za furaha.

Napojihusisha na wasilisho najihisi mwenye nguvu na kujiamini zaidi. Kila mara na panga mawazo yangu mapema kuzingatia hadhira na kutumia mifano wazi. Wasilisho pia hunisaidia kuboresha ujuzi wangu na mawasiliano na kunifanya nijisikie tayari kushirikisha wazo langu kwa wengine kwa ufanisi.

Ili kuweka afya nzuri napanga chakula chenye lishe, nakula matunda na mboga kila siku, pia hufanya mazoezi mara kwa mara kama kukimbia au jimu, na kuepuka mambo yanayoweza kuharibu mwili kama chakula chenye mafuta mingi. Pia napenda kula vizuri na kunywa maji ya kutosha ili uwe na nguvu na afya njema kila siku.

Kitendo cha wema niliwai kufanya ni kusaidia jirani yangu kupika chakula wakati alikuwa mgonjwa. Nilipata fursa kuona jinsi alivyo dhamini msaada huo na pia ilinifanya nijisikia vizuri kisaikolojia. Kitendo hiki kime nifundisha kuwa wema kidogo, kinaweza kubadilisha maisha ya mtu na kueneza hisia nzuri kwa wengine.

Kuhimiza ushirikiano katika timu. Napenda kushirikisha mawazo ya angu na uwazi kwa kusikiliza wenzangu. Napanua majukumu kwa kila mtu kulingana na nguvu zao na kushukuru kila mchango. Pia napenda kuunda mazingira ya wazi ambapo kila mtu anaweza kutoa maoni bila hofu. Hii husaidia timu kufanya mazoezi pamoja na ufanisi kufanikisha malengo.

Ili kujitunza napanga chakula chenye afya, kufanya mazoezi mara kwa mara na kuhakikisha nalala vizuri kila usiku. Pia napumzika na kufanya mambo nayopenda kama kusoma au kusikiliza mziki. Ili kupunguza stresi, hii husaidia mwili na akili yangu kuwa katika hali nzuri na kunifanya nijisikie vizuri kila siku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu nayempenda ni Lebron James napenda kwa sababu ana ujuzi mkubwa nguvu za mwili na akili ya kucheza kwa kiwango cha juu. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu ambapo alifanikisha mabao ya kushangaza na kuongoza timu yake kushinda. Kuona jinzi alivyocheza hunifanya nihisi mshangao na kuchochea hamu yangu ya kufuata mpira wa kikapu.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli sana. Inanisaidia kuwa na nguvu za mwili na pia kunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira. Mara nyingine napenda kuendesha baiskeli na marafiki au familia. Kwa ni hufurahisha na pia kunisaidia kuimarisha uhusiano. Pia ni njia nzuri ya kupunguza stresi na kuwa na afya njema.

Napenda kuenda madukani asubuhi au mapema mchana wakati maduka hayajazama sana. Hii hunipa muda wakuchagua bidhaa nzuri na kuepuka foleni ndefu. Pia napenda kuenda madukani kuangalia vitu vipya na kupata mahitaji ya familia na mara nyingine ni fursa kutembea kidogo na kupumzika akili.

Napenda kushirikia siku yangu ya kuzaliwa pamoja na familia na marafiki. Napenda sherehe tulivu na mara nyingi tunakula chakula kizuri na keki tamu. Na kumbuka siku moja ya kuzaliwa nilifurahia sana nilipokuwa na rafiki karibu na familia. Tukicheka na kushirikiana zawadi ndogodogo kwa siku ijayo. Na kuzaliwa ningependa zawadi zinazoweza kunisaidia kujifunza au kitu cha kipekee kinachonifanya nihisi furaha.

Kushirikiana na timu na panga kazi nzuri, kusikiliza mawazo ya wenzangu na kusaidiana pale panapohitajika. Pia napenda kuunga mkono kila mshirika na kushukuru mchango yao. Hii hunisaidia timu kufanya kazi pamoja na ufanisi na kunifanikisha malengo kwa urahisi.

Nchi nayopenda kuitembelea ni Japani na itamani kwa sababu inamchanganyiko wa mila za kale na teknolojia ya kisasa. Nilisikia kuhusu mandhari yake mazuri kama mlima na bustani ya maua. Ningependa kuona utamaduni wakipekee na kujaribu chakula cha kienyeji. Napofikiria safari hii hunija furaha na msisimko mkubwa wa kuona mambo mapya.

Kwa kawaida na lala masaa saba hadi nane kila usiku. Napenda kulala mapema ili kuamka nikiwa na nguvu ya utayari kwa siku. Wakati na lala vizuri nishughulikia kazi zangu za kwa umakini zaidi na pia kujiskia tulivu zaidi. Kulala ya kutosha hunisaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri kila siku.

Wakati wa furaha napenda kucheka sana na kushirikiana na marafiki au familia. Mara nyingine napenda kufanya mambo ni nayopenda kama kusikiliza mziki, kutembea inje au kucheza michezo. Hii hunifanya ni jisikie tulivu, nishati na kuniacha na kumbukumbu nzuri ambazo kunifrahisha kila nikizi kumbuka.

Napenda kuongea zaidi kuliko kuandika, kuongea hunisaidia kushirikisha mawazo yangu haraka na kupata mrejesho papo hapo kutoka kwa wengine. Hata hivyo, mara nyingine napenda kuandika ili kupanga mawazo yangu kwa utulivu na kuunda maandiko ya kudumu. Kila njia hufrahisha kwa namna yake.

Kwa jioni napenda kula chakula kizuri lakini cha kutuliza mwili kama wali, samaki au nyama yenye mboga. Napenda pia chakula kilicho na ladha laini na rahisi kumengenya. Mara nyingine napenda kushirikiana chakula na familia au marafiki kwani hufanya mlo kuwa na furaha na wa kipeke.

Napenda kuhifadhi data yangu kwenye kompyuta yangu binafsi na pia kwenye huduma za mitandao kama cloud. Hii inasaidia kuhakikisha kuwa sipotezi data muhimu na pia si rahisi kuipata wakati wewote. Pia hufanya kazi yangu kuwa salama na kuendeleza ufanisi kila siku.

Kushughulikia udhaifu wangu kazini napitia kwanza kutambua nisehemu gani ninahitaji kuboresha. Kisha napanga hatua ndogo ndogo za kufanya vizuri zaidi. Kama kujifunza ujuzi mpya na kuuliza msaada pale napolihitajika. Hii husaidia hata kuwa na ujasiri kufanya kazi na ufanisi na kuendelea kujikweza.

Naanza mradi mpya wa kazi kwa kupanga malengo wazi na kuelewa wa majukumu yangu. Kisha hufanya utafiti na kukusanya taarifa muhimu kabla yakuanza hatuwa yote. Napanga ratiba na muda wa kila kazi na kuhakikisha ninanyosha wazi wazo mzuri kwa timu yangu. Hii hufanya mradi kuanza na mpangilio mzuri na uwe na nafasi ya kufanikishwa.

Napenda mziki wa bongo na pop kwa sababu unaleta furaha na kunipa nishati. Mwimbaji niliyempenda zaidi ni harmonize kwa mdundo wake wa kipekee. Mara nyingi na sikiliza mziki asubuhi au wakati ninaenda kazini. Mziki unafanya nijisikie furaha, pumzika na mara nyingine huniacha nikiwa na nguvu za kufanya kazi kwa bidii.

Kujikinga na jua kali napenda kuvaa kofia. Miwani ya jua na nguo nyepesi zinadhofunika mwili. Pia napenda kutumia krim ya jua kwenye sehemu zilizo wazi ili kulinda ngozi. Kunywa maji mengi pia kunasaidia mwili kushugulikia joto. Hii yote hufanya nijisikie salama na nikiwa nje bila kuumia na jua.

Naweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakua changamoto kidogo, ningeutumia muda huo kupumzika, kusoma kitabu au kuzungumza na watu ama ana kwa ana. Inaweza kuwa nafasi nzuri ya kutulia na kujiunganisha zaidi na mazingira bila usumbufu wa simu au mitandao.

Njia ninayotumia kupumzika ni yoga na meditation. Napenda kufanya mazoezi haya kila asubuhi au jioni kidogo ili kutulia akili na mwili. Nilipoanza kujifunza ilichukua mda kidogo kuelewa lakini sasa inafanya kazi nzuri. Baada kupumzika ninahisi tulivu nikiwa na nishati na mawazo safi kwa siku nzima.

Kushugulikia muda kazini na panga kwanza kazi zangu kwa umuhimu na muda wakukamilisha kila moja na panga ratiba ya kila siku napiga kipimo cha kazi ndogo ndogo na kuhakikisha sihifadhi muda mwingi kwa jambo moja. Hii hufanya kazi yangu iende vizuri na nikiwa na utulivu.

Ndiyo, napenda kupika sana. Kupika ni njia nzuri ya kuonyesha ubunifu wangu na kujaribu mapishi mapya. Hasa yale ambayo yana ladha nzuri. Napenda kuandaa chakula kitamu kwa familia na marafiki. Kwani kuona wanapo furahia hunifanya njisikie furaha kubwa. Pia kupika unisaidia kupumzika na kusahihisha mawazo baada ya siku ndefu.

Naanza kuandika ripoti za kazi kwa kusanya taarifa zote muhimu kwanza. Kisha kupanga maelezo kwa mpangilio unaoeleweka. Baada yake ninaandika kwa uwazi na kwa lugha la rahisi. Nikihakikisha kila jambo limeelezwa vizuri. Mwisho nakagua ripoti yangu ili kuhakikisha hakuna makosa na kila kitu kikosawa kabla kuwasilisha.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kuenda mahali pazuri sana, hasa ufukweni, nilivutiwa sana na mandhaari ya bahari, maji yaki, safi ya blu na mchanga mweupe, asabuhi kulikuwa na upepo mwanana na sauti ya mawimbi ambayo ilinifanya nijisikia mtulivu sana. Za jioni nilifurahia kutembea kando ya bahari kutazama macheo na jua ya kupigia picha ya kumbukumbu.

Ninaishi kwenye nyumba ya kawaida ilio katika eneo tulivu na lenye majirani wa chache. Mazingira ni safi na kuna hewa safi. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri. Nilihamia hapa miaka michache iliopita. Napenda zaidi utulivu wa eneo hili kwa kweli kwamba najihisi salama na mwenye amani kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni, The Alchemist cha Paulo Sieho. Ninakipenda kwa sababu kinanifundisha kuhusu kufuata ndoto zako na kujiamini hata safari inapokuwa ngumu. Mhusika niliyempenda zaidi ni Santiago. Kwa sababu ana ujasiri na hakatishi tamaa rahisi. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki yangu. Ndio, ningependa kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu vina ujumbe mzuri wa maisha.

Natumia simu yangu kila siku kwa takribani masaa tatu adi matano. Programu zinazotumia zaidi ni WhatsApp kwa mawasiliano, YouTube kujifunza burudani na Google kwa kutafuta taarifa. Na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana. Nilitumika kupiga nayo kupokea simu tu. Simu naisaidia kufurahisha maisha na kuwasiliana kazi kujifunza.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu haufanyi jicho kuchoka haraka na hutoa hali tulivu. Mwanga huu unanifanya nijisikie vizuri wakati wa kusoma au kufanya kazi. Na pia haufanyi chumba kiwe na utulivu zaidi. Kwa kawaida napendelea kutumia mwanga wakati jioni au wakatu wa kufanya kazi zandani ili nijisikie raha na starehe.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia kujifunza mambo mapya na kufanya kazi kuwa rahisi zaidi. Teknolojia mpya hunifanya niwe na hamasa, kugundua njia bora ya kutatua matatizo na kuboresha maisha kila siku. Pia napenda kuona jinsi uvumbuzi mpya unavyobadilisha namna tunavyofanya kazi na kuwasiliana.

Ninasomea habari mtandaoni kwenye tovuti za habari kama BBC, CNN na Al Jazeera. Pia napenda kutumia app za habari kwenye simu yangu ili kupata maarifa mapya haraka. Hii inanisaidia kujua kinacho endelea duniani, kufuatilia matukio ya sasa na kuboresha uelewa wangu wa mambo mbalimbali.

Hapana, sijawai kujifunza kupiga gitaa rasmi, lakini nimewai kuwa na hamu ya kujifunza. Nimewai kutazama video na kusikiliza watu wakipiga gitaa na inanivutia kwa sababu ni chombo kinachoweza kueleza hisia nzuri. Kama ningepata muda na mwalimu mzuri, ningepata kujifunza siku moja.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Ni nakipenda kwa sababu ni mahali pa kukaa kwa utulivu na kukutana na familia au marafiki. Kinachofanya nikipende sana ni mwanga wa kutosha viti vizuri na hali ya hewa tulivu. Hapa napenda kupumzika, kuangalia TV au kusikiliza mziki nikiwa ndani ya sebule nahisi amani, faraja na furaha kidogo baada ya siku ndefu.

Ninakipawa cha kujifunza haraka na kusaidia watu kuelewa mambo kwa urahisi. Napenda kusikiliza, kuchambua mawazo na kuyatoa kwa njia iliowazi na ya kueleweka. Pia ninakipawa cha kuandika na kueleza mawazo kwabmaneno yanayogusa hisia. Jambo linalonisaidia kuwasiliana vizuri na wengine.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi. Hasa, napenda michezo ya mikakati na ile inayohitaji kufikiri kwa haraka. Kwa sababu, inanipa changamoto na kunisaidia kupumzika baada ya kazi. Pia ni njia nzuri ya kujiburudisha na wakati mwingine kuwasiliana na rafiki mtandaoni.

Ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kujifunza, haraka na kuzoea mabadiliko mapya. Uwezo huu ungenisaidia kuelewa mambo mapya kwa urahisi, kuboresha kazi yangu na kushughulikia changamoto za kila siku kwa ujasiri zaidi. Pia ningeifanya iwe rahisi kushirikiana na watu, wa aina mbalimbal.

Usiku kabla ya kulala huwa napunguza shukuli nzito. Mara nyingi najipumzisha kwa kuangalia kitu kifupi au kusikiliza mziki mtulivu. Pia napitia mipango ya kesho kidogo, ili akili itulie. Kabla kulala, nahakikisha simu iko mbali na nachukua mda wa kupumua, kwa utulivu ili nipate usingizi mzuri.

Napendelea kutumia GPS zaidi ya ramani kwa sababu GPS inaniambia njia sahihi kwa wakati halisi na kunisaidia kuepuka kupotea. Lakini pia napenda kutumia ramani ya kawaida wakati napenda kuona eneo, nzima au uwazi au kusafiri mahali pasipo mtandao. GPS na ramani zinashirikiana vizuri kusaidia kupanga safari kwa urahisi na usalama.

Ndiyo, napenda kuogelea sana kwa sababu hunisaidia kupumzika na kuimarisha mwili. Kuogelea pia hunifanya nijisikie huru na furaha hasa nikiwa kwenye bwawa au ufukweni. Ni njia nzuri ya kujiburudisha kuondoa stresi na pia kuungana na marafiki au familia wakati wa burudani.

Ninapenda somo la fisikia zaidi, linarahisisha kuelewa jinsi ulimwengu unavypfanya kazi, kama vile nguvu, muendo na nishati. Pia linalifundisha kutumia mantiki na hesabu kutatua matatizo halisi ya kila siku. Kuendelea kujifunza fisikia kunanipa mtazamo mpana wa sayansi na jinsi teknolojia inavyo tokana na kuwa kanuni za msingi za dunia.

Wakati nina wasiwasi napumzika kidogo na kuchukua muda wa kupumua kwa utulivu, mara nyingine nashugulikia mawazo yangu ya kuandika au kuzungumza na mtu ninayemwamini. Pia napenda kufanya mazoezi madogo au kusikiliza muziki mtulivu, ili akili yangu ipate amani na nisichukue wasiwasi kwa moyo mgumu.

Ningemshauri mtu mwengine kuanza kuamini katika uwezo wake na asisite kuuliza swali au kutafuta msaada anapohitaji. Pia ningemwambia afanye mambo kidogo kidogo badala ya kusonga kwa haraka na kujifunza kutokana na makosa ushauri huu unasaidia kujenga ujasiri, nidhamu na kufanikisha malengo kwa njia yenye akili.